Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia kutokana na eneo ambalo ninaishi, kuna jua kali sana. Hivyo, kofia inaweza kunisababishia kupunguza zile athari za jua ambazo zingeweza kupunguza, zingeweza kuathiri ngozi yangu ya kichwa au ya uso. Hivyo basi, napendelea kuvaa kofia mara kwa mara.